Kinachonipea motisha kazini ni kufikisha malengo na kusawishi watu. Ninachochwa sana na kuona matokeo ya kazi yangu kwenye kazi yangu iliopita nahisi furaha sana. Tunapofika lengo la mradi wiki moja ya kabla ya muda kupangwa. Hiyo ni kitu inanipa motisha sana pia napenda kutatua matatizo napenda sana changamoto ninapokutana na tatizo ngumu ambalo wengine wameshindwa kulitatua. Hilo hunipa nguvu ya kufanya utafiti na kutafuta suluhu. Ninapopata suluhu inanipa motisha sana kazini. Pia ninajifunza. Nina motisha na mazingina yanaoniruhusu kukua kitaaluma. Napenda kujifunza mbinu mpya zinazofanya kazi yangu iwe na ufanisi zaidi. Pia napenda kusaidia wengine. Motisha yangu inaonekana kua timu yangu inafanikisha au mteja. Akipata msaada aliyohitaji hilo hunifanya niamke nikiwa na shauku kila siku. Hio ndio motisha kubwa katika kazini mwangu.

Napenda kucheza na kutazama mchezo wa kadanda. Maana mchezo wa kadanda unauwezo wake wa kuunganisha watu. Ninapenda kadanda kwa sababu ni lugha ya kimataifa inayovunja mipaka ya rangi kabila na mataifa. Uwanjani sote tunazungumza lugha moja ushindani na urafiki. Msisimuko na hisia za mchezo wa kadanda ni wazo hakuna kitu kinachosisimua kama dakika za lala salama. Pale timu inayoshabikia inapopata bao la ushindi. Msisimuko ule wa uwanja ni kelele za mashabiki na hunipa furaha isio na kifani. Mchezo huu unanifundisha mambo mengi yanayo mjenga binadamu. Kadanda hunifundisha umuhimu wa kufanya kazi kama timu. Nidhamu na uvumilivu. Unanifundisha kuwa hata ukishindwa leo unaeza kujipanga na kushinda mechi ijayo. Hilo nifunzo kubwa la maisha. Ninapenda mchezo wa kadanda kwa sababu nizaidi ya michezo tu ni hisia na mfumo wa maisha. Kwanza kadanda ni mwalimu wa umoja. Inapendeza kuona maelfu ya watu wasio fahamiana wakishabikia na kufurahi baada ya goli kufungwa. Pili mchezo huu unanipa afya na nishati. Ninapocheza au kutazama akili yangu inatulia na kupata mapumziko kutokana na changamoto za kila siku. Kadanda inanifundisha kuwa matokeo huja kwa bidii. Jasho linapo mwagika uwanjani ni ishara kuwa mafanikio yanahitaji maandalizi na ushiriki yangu. Kwangu mimi mpira wa mguu ni mchezo bora zaidi duniani. Ndio maana napenda mchezo wa kadanda ninapocheza au kutazama.

Napenda kula mara mingi wali. Maana wali ni rahisi kupika na mara mingi kupatikana kila mahali. Wali ni chakula ambacho ni rahisi na haraka kuunda na pia kinaendana na mboga za aina yoyote. Iwe maharagwe nyama au mboga mboga ni chagua salama la kuhakikisha nikiwa kazini ama shuleni. Pia ni mzuri wa katika afya. Kwa watu wengi mchele haina matatizo ya mzio au gesi. Tumbo langu linaelewa sana na mchele. Hauleti gasi wala kuingia hivyo inanifanya niwe na ustarehe. Masaa yote ya mchana na ninapokuwa nikifanya kazi. Wakati mwingine ni mazoea tu ya naratha. Kusema ukweli mimi ni mpenzi wa wali tangu nikiwa mdogo. Mchana bila wali naona ni kama sijala vizuri. Ni chakula kinachofanya, nisikie, nimeridhika.

Napenda muziki wa jadi maana inanikumbusha mizizi yangu. Kila mdundo wa kila ubeti unasimulia hadithi ya maisha, ushujaa na maadili ya jamii yangu. Tofauti na muziki wa kisasa unaotegemea sana kompyuta, muziki wa jadi unategemea ustadi wa mikono na sauti ghafi. Kuna uzuri wa pekee katika sauti ya ala zinazotengenezwa kwa mti, ngozi au chuma. Sauti hizi zina uhai na mguso wa kipekee ambao huwezi kupata kwenye muziki wa kidijitali. Ninaupenda muziki wa jadi kwa sababu umejaa hekima. Nyimbo hizi mara nyingi hubeba mafundisho kuhusu nidhamu, upendo na jinsi ya kuishi vizuri na watu wengine katika jamii.

Sherehe huanzia na kutambua juhudi za kila mwanachama. Mafanikio ya mtu moja haiwezi leta ushindi lakini mnaposhirikiana nyi wote hapo ndiyo mtapata ushindi. Mimi huamini katika kutoa sifa pale zinapostahili. Mafanikio yanapopatikana jambo la kwanza ninafanya ni kupongeza kila mmoja kwa mchango wake. Mahususi uliofanikishwa hapo. Pia napenda kusherehekea kwa pamoja na kwa namna ambayo inatutoa kidogo kwenye mazingira. Mazingira inaweza kupata chakula cha mchana pamoja kikao cha kahawa. Na hata outing fupi ili kufurahia ushindi wetu.

Ndiyo ninasoma gazeti. Maana ninapenda kusoma gazeti ni kwa sababu nadhamini uchambuzi wa kina. Mitandaoni na kijamii hunipa. Nini kimetokea? Lakini gazeti hunieleza kwa nini itakuwaje. Napenda makala za wahariri na wachambuzi wa kiuchumi. Ambazo hunifanya nielewe mambo kwa upana. Gazeti inaeleza mambo kwa upana na unafahamu vizuri. Pia ina uwezo wa kuonesha mambo tofauti tofauti ilio fanyika katika mahali tofauti ya nchi. Ndiyo maana napenda kusoma gazeti. Jambo la kwanza ninapo amka asubuhi naketi chini na kikombe cha kahawa. Nikichambua gazeti ili niweze kujua ni nini kinacho fanyika katika taifa letu.

Wakati wa likizo mimi hujistawisha kwa kusoma vitabu, ambazo sikuwa na muda wa kuvipata wakati wa kazi. Pia hupenda kuchukua kozi fupi za mtandaoni. Ili kuongeza ujuzi mpya unaoweza kunisaidia ninaporudi kwenye majukumu yangu. Mwili unahitaji matengenezo. Mimi hutumia likizo yangu kurudi kwenye msingi ya afya. Huwa nafanya mazoezi ya mara kwa mara napata muda wa kutosha wa kulala na kurekebisha mfumo wangu wa chakula. Hii inasaidia kurudi kazini nikiwa nishati mpya. Likizo ni muda wangu pia wa dhahabu wa kuungana na familia na marafiki. Kujenga mahusiano karibu na wapendwa wangu na kunipa amani ya moyo na utulivu wa kihisia. Zambo ambalo ni muhimu sana kwa afya hata na afkili. Mimi hutumia sehemu ya likizo yangu kufanya dhamnini ya malengo ninayo jipanga. Ninaangalia vipi na wapi nimefanikiwa, nimekwama kisha napanga mikakati mpya. Hii inafanya nieze msimu mpya nikiwa na dila iliyo wazi. Kwangu mimi likizo si muda wa kukaa tu bila kufanya kitu. Ni muda wa kuchukua kufanya vitu ambazo hungeweza kufanya juu ya kazi. Ni kwanza napumzisha akili kwa kufanya vitu ninavyopenda kama kusafiri na hata kusikiza mziki. Naongeza ujuzi mpya kupitia kusoma na hata kuthamini maisha yangu.

Ndio nimeshaifanya kazi ya kujitolea. Nimejitolea kuenda kuangalia watoto mayatima. Na pia kuenda kuwapikia, kuwafuria na kuosha nguo zao. Wakati mwingine najitolea pia hata mtaani kusafisha, mtaa wetu kuondoa maji taka kwenye mitaro kuchoma takataka na hata kuweka mazingira yetu ikiwa safi. Pia na jitolea kwenda kuwasaidia wakongwe na wasio jiweza. Unapoenda kuwasaidia unawapa chakula na hata kuwafuria manguo na hata kuwapa dawa sababu hawa ni watu wanyonge wasio jiweza. Napenda sana kazi ya kujitolea.

Ndiyo nimeshaishiriki katika mashindano ya mpira wa kandanda waki mataifa. Nilishiriki katika timu yetu. Changamoto nilizopata ni yakwamba, hatukuwa tumepata muda mrefu wakujitayarisha kwenda kwenye mashindano. Tulipofika kwenye uwanja, tulipata timu ambayo tulikuwa tunashindana nayo kwamba wamefanya mazoezi imara. Bali sisi hatukuwa tumefanya mazoezi ya kutosha. Na hiyo ikawa changamoto moja. Maana timu yetu ya upinzani iliweza kutu tinga mabao mawili kwa nunge.

Kila asubuhi kabla sijaenda kazini napiga mazoezi ya kukimbia. Kwa mita kama mbili na nusu kila siku. Ndipo narudi nyumbani naoga na kuelekea kazini mwangu. Nachukua dakika kama ishirini na mbili kukimbia. Na pia dakika zingine ishirini na mbili kuruka kamba. Ninapo maliza kufanya zoezi narudi nyumbani kuoga na kuelekea katika kazi zangu za kila siku. Kila siku nilazima nifanye zoezi mara moja kwa siku.

Kinywaji ninachokipenda ni chai ya maziwa. Chai ya maziwa ni utamaduni uliozoeka sana katika familia nyingi. Haswa hapa Afrika mashariki. Chai hii si tu kinywaji cha kuburudisha bali ina faida kadhaa za kiafya ikiwa itatumiwa kwa kiasi na kwa namna sahihi chai ni chanzo cha nguvu. Chai inakichembe chembo cha kafeini kilicho kwenye majani ya chai. Ambacho husaidia kuchangamsha akiri. Huku maziwa yakitoa sukari asiria na mafuta ya nayo upa mwili nguvu. Ni kinywaji kizuri kuanzia asubuhi ili kuamsha mwili maziwa ni chanzo kikuu cha calcium ambayo ni muhimu kwa kuimarisha mifupa na meno ukinywa chai ya maziwa mara kwa mara, husaidia kupunguza hatari kwa kudhoofika kwa mifupa. Pia, inasaidia kupunguza msongo wa mawazo. Unapokunywa kikombe cha chai ya maziwa ya moto kuna adhiri ya kutuliza mwili. Vyambata vilivyo kwenye chai vinaweza kukusaidia kupunguza homoni na kufanya ujisikie umetulia baada ya kazi mingi. Pia maziwa yaliyomo kwenye chai yana proteini ambayo ni muhimu kwa ajili ya kujenga na kukarabati misuli ya mwili. Hii ni faida kubwa ikilinganishwa na kunywa chai ya langi pekee. Mchanganyiko wa ladha ya chai ya maziwa huchochea utolewaji wa homoni ya dipain mwilini ambayo inahusika na hisia za furaha na kuridhika. Majani ya chai yana viambata vinavyo saidia mwili kupambana na sumu na kuzuia celi ziharibike. Ingawa maziwa yanaweza kupunguza kidogo nguvu ya hizi hizi bado mwili hupata faida furani.